Kazi ya nyumbani nayo ichukia ni kazi ya kuosha vyombo. Kazi ya kuosha vyombo nyumbani inahusisha kuondoa mabaki ya chakula. Kuosha kwa maji ya sabuni, kurukisha kwa maji safi, na wakati mwingine kutumia kemikali za kusafisha, na nijukumu lakaya kusaidia usafi. Maranyingi, uwe ni kazi ya wanafamilia wote kama watoto.

Mimi upendelea zaidi kutazama michezo. Kutazama michezo ni muhimu kwa sababu kunatoa burudani. Hpunguza msongo wa mawazo, huongeza ushirikishawaji wa jamii. Ufundisha maadili kama ni thamu na ushirikiano, hukuza ustawi wa akili na mwili kupitia kucheza, na huimarisha uhusiano kati ya wazazi na watoto kupitia shughuli za pamoja na kucheza.

Naam, mimi hupenda sana kufanya kazi za kinyumbani. Kufanya kazi za nyumbani ni muhimu sana kwa sababu wafundisha watoto uwajibikaji, kujitegemea, nidhamu na kuwa sehemu ya familia. Hivyo huwapa watoto kujiamini na kuwafundisha kutanguliza mahitaji ya wengine na huimarisha umoja wa familia kwa kuwafanya watoto wajione ni washiriki muhimu wenye majukumu. Kazi hizi huandaa watoto kwa watu wazima, wenye bidii na wanao jali na kuwazuia kuwa na tabia ya kutegemea kuhudumiwa kila saa.

Mimi hupendelea zaidi kitanda kizuri. Kitanda kizuri ni muhimu kwa afya bora kwani hutoa msaada sahihi kwa mwili wakati wa kulala. Kupunguza maumivu ya mgongo na shingo. Kuboresha ubora wa usingizi. Kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza uzalishaji kwa siku inayofuata. Ikilinganishwa na kitanda kibovu ambacho uweza kusababisha matatizo ya kiafya.

Naam, mimi uweka picha zangu mtandaoni. Kueka picha mtandaoni kuna manufaa kama kuwasiliana na marafiki au familia na kujitambulisha, lakini pia kuna hatari kubwa kama wizi wa picha. Unaweza kusababisha unyang'anyi wa utambulisho, au matumizi mabaya, kuatarisha usalama kwa kuonesha maali ya nilipo, hau kuadhiri faraga ya mtu, hasa watoto. Kwa kutumia picha ambazo uenda hawatapenda baada, hivyo ni muhimu sana kuwa makini na mitandao ya kijami kwa hekima.

Naam, mimi hupenda sana kuangalia nyota. Kuangalia nyota kuna umuimu mwingi unaojumuisha kusaidia katika urambazaji wa safari, kutambua majira na kalenda, kuongoza katika maswali ya maisha na uchumi kupitia unajmu, na pia kuwa na hifadhi ya kale ya hadithi na dini, ingawa pia hutumika kwa utabiri matukio ya baadaye kupitia falaki.

Ninapenda kucheza mchezo wa soka. Soka ni miongoni mwa mchezo maarufu sana duniani kote. Na kwa vijana wengi ni burudani kubwa na hata njia ya kukuza vipaji vyao. Soka ni mchezo unaoweza kuchezwa karibu popote. Uwanjani au hata mitaani na hauhitaji vifaa vingi vya gharama kubwa. Huwasaidia vijana kuwa na afya njema na kujifunza kufanya kazi pamoja kama timu, kuwasiliana na kuheshimiana kisheria.

Naam, mimi upendelea sana kufuatilia matukio ya kimataifa. Kufuatilia matukio ya kimataifa ni muhimu kwa sababu usaidia kuelewa changamoto kama mabadiliko ya tabia inchi na usalamu wa chakula. Kuimarisha usalama kwa kutoa taarifa muhimu kuhusu safari za ndege kuamasisha atua za pamoja za kimataifa na kufahamu maswala ya kiafya na kijami ya nayoadhiri ulimwengu wote. Hii huwezesha serikali na mashirika kutafta suluhu kwa kutumia mbinu shirikishi na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kijaribu ni chakula cha matoke. Matoke ni chakula ambacho kina asili ya Uganda. Chakula cha matoke ni sahani maarufu inayotokana na ndizi mchanga kupikwa na viungo mbalimbali kama nyama au samaki. Mafuta ya nazi, vitunguu, nyanya na viungo vingine, na ina faida kiafya kama kusaidia kupunguza uzito, kuboresha mmeng'enyo wa chakula na kutoa potasiamu, na hutengenezwa kwa kuchemshwa au kukoroga taratibu hadi viungo vyote vimechanganyika vizuri na kuwa laini.

Naam mimi huvaa miwani kuvaa miwani kuna uzuri mwingi ikiwemo kulinda macho thidi ya miaale hatari ya jua kuboresha makusudio ya kuona kuzuia mazingira kama vumbi kuingia machoni na pia huongeza mvuto wa muonekano lakini ni muimu kuvaa miwani sahihi ni nye namba inaulingana na maitaji ya macho yako baada ya kupimwa na dakitari ili kuepuka madhara kama kuongeza uoni afifu.

Nje ya nyumbani, mimi hupendelea zaidi kula hotelini. Kula hotelini huleta urahisi wa kupata chakula, ubora uliothibitishwa, utofauti wa menyu, na huondoa msongo wa kupika kuandaa na kusafisha. Hivyo kukuwezesha kupumzika na kuokoa muda. Hasaa unaposafiri au unahitaji huduma ya kitaalamu. Ingawa gharama na wakati ni mambo muhimu ya kuzingatia, kama watu wengi hulalamika bei na ubora wa huduma.

Timu ya michezo ninayoifuata ni timu ya Manchester United. Klabu hii ina mashabiki wengi kwote ulimuenguni wakiwem waKenya na waafrika wengine kutokana na historia yake ndefu yenye mafanikio. Manchester United ni moja ya vilabu vilivyofanikiwa zaidi katika soka la uingereza. Vikiwa vimeshinda mataji mengi ya ligi kuu ya uingereza na ligi ya mabingwa ulaya. Klabu hii imekuwa na wachezaji nyota wengi mashuhuri duniani. Kote kwa miaka mingi. Kwa miongo kadhaa, Manchester United ilijulikana kwa kushinda mechi hata za dakika za mwisho, jamba lililojenga utamaduni, kwa kutokata tamaa na kuvutia mashabiki wengi tu sana.

Naam, mimi hupenda kuoga na maji ya moto. Kuoga maji moto kunasaidia kupumzika misuli, kupunguza msongo wa mawazo, kufungua vitundu vya ngozi na kunaweza kuboresha usingizi. Ingawa maji ya baridi pia yana faida zake kama kuongeza mzunguko wa damu na umakinifu, huku yakisaidia afya ya ngozi na nywele kwa kuzibua vitundu vya ngozi. Lakini maji ya moto huondoa mafuta asilia kwenye ngozi.

Naam, mimi hulima. Kulima ni muhimu kwa sababu kunahakikisha upatikanaji wa chakula, lishe na ajira. Huku pia, kilimo kikiendesha uchumi kwa kuzalisha mazao ya chakula kama mahindi au ndizi, na mazao ya biashara kama vile kahawa au korosho, na kusaidia kujenga uchumi wa mkulima na taifa kwa ujumla. Kupitia mazao yenye bora na mavuno mengi tu.

Mimi hupendelea kuwasiliana na watu kwa kutumia video. Video ni muhimu sana katika mawasiliano kwa sababu huongeza uwelewa, huimarisha uhusiano wa kihisia, huwezesha mawasiliano ya moja kwa moja bila kujali umbali, huongeza uhifadhi wa habari, na huwezesha biashara na elimu kufikia wengi kwa njia fupi na yenye mvuto, kuanzia mahojiano hadi mafunzo na masoko.

Naam, mimi hupenda sana kusikiliza mziki wa jadi. Mziki wa jadi ni muhimu sana kwa sababu unahifadhi utamaduni, unajenga utambulisho wa jamii, unahamasisha na kuunganisha watu, unafundisha maadili, historia na study za maisha na unatumika katika sherehe, dini na matukio mbalimbali huku ukiimarisha afya ya akili na mwili kupitia furaha na utulivu na kuwezesha kujifunza kwa njia ya michezo na nyimbo.

Filamu ninazozipenda ni filamu za vichekesho. Filamu za vichekesho ni muhimu kwa sababu hupunguza msongo wa mawazo, huboresha afya ya akili na mwili kwa kutoa furaha na kupumzika, huunganisha watu na huwasaidia kukabiliana na changamoto za maisha kwa kutoa burudani na mtazamo chanya. Huku pia zikiwa na uwezo wa kuelimisha na kuathiri jamii kwa njia nyepesi na ya kuburudisha.

Mimi upendelea zaidi kuandika kwa kompyuta. Kuandika kwa kompyuta kuna umuhimu mkubwa kwa sababu kuna boresha ufanisi, usahihi na kasi kwa kuruhusu marekebisho ya haraka, kuangalia tahajia, kuhifadhi kazi, kuunganisha na wengine na kufikia rasilimali nyingi. Jambo linalo fanya mchakato wa kuandika uwe wakisasa na wenye tija zaidi katika elimu, kazi na mawasiliano ya kila siku.

Mimi upendelea zaidi mbwa. Uzuri wa mbwa upo katika uwaminifu wao, upendo usio na masharti, uwezo wao wakua rafiki, kulinda nyumba na kuleta furaha na burudani. Pia uzuri wao wakimwili unajumuisha aina mbalimbali za rangi, miundo na umbo, hasa watoto wao ambao uwavutia wengi kwa uzuri wao wa ajabu na tabia yao ya kucheza.

Mimi hupendelea kuenda sinema, angalau mara moja kwa wiki. Kuenda sinema ni muhimu kwa burudani, kupunguza msongo wa mawazo na kujifunza, kwani inatoa uzoefu wa pamoja wa kutazama hadithi kwenye skrini kubwa, kuongeza mtazamo mpya na kutoa njia ya kupumzika na kupata burudani mbali na matatizo ya kila siku. Pia, kuenda sinema kunasaidia kujenga hisia ya jamii na inaweza kutoa msukumo na ufahamu mpya kupitia mitazam tofauti.

Mimi hupendelea zaidi kunyoa ndevu. Kunyoa ndevu kuna faida kama kuimarisha afya ya ngozi kwa kupunguza chunusi na kuondoa mafuta. Kulinda uso dhidi ya uchafuzi wa hewa na miale ya jua, kuongeza mtiririko wa damu na kufanya ngozi ionekane changa zaidi. Pia kunyoa ndevu husaidia kuondoa vumbi na uchafu unaokusanywa na ndevu na kusaidia katika mwonekano wa usafi na urembo.

Mimi huwa ni mtu wa kuwahi na wala sio mtu wa kuchelewa. Kufika mapema ni muhimu kwa sababu huleta mwanzo mzuri kwa siku yako, huongeza tija kwa sababu akili huwa safi na hakuna usumbufu, hukuwezesha kufanya mazoezi na kupata nishati, na huijenga tabia ya nidhamu na kujitolea ambayo ni muhimu kazini na pia maishani.

Ninapo furahi kuwa nyumbani, mimi hupendelea zaidi kuchinja kuku na kula na familia. Kuchinja kuku kwa familia ni muhimu kwa lishe bora, kuokoa gharama, kuimarisha uhusiano wa familia kupitia shughuli za pamoja, na kama sehemu ya mila au sikukuu, kutoa protini safi na kuongeza ushirikishwaji. Huku ikifundisha watoto uajibikaji na stadi za maisha.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya hewa ilio tulivu. Hali ya hewa tulivu inaleta faida nyingi kama vile kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha afya ya akili na mwili, kuongeza uzalishaji kazini, kuimarisha ubunifu, na kusaidia katika shuguli za inje kama kilimo kwa sababu mazingira yenye utulivu, uruhusu akili kufikiri vizuri na mwili pia kupumzika.

Mimi hufanya mazoezi kila jioni baada ya kutoka kazini. Mazoezi baada ya kazi ni muhimu sana kwa sababu yanapunguza msongo wa mawazo na wasiwasi. Huongeza nishati, uboresha ubora wa usingizi na uimarisha afya ya akili na mwili kwa ujumla wa kupunguza atari ya magonjwa kama kisukari na moyo. Pia mazoezi husaidia kuthibiti uzito, kuongeza uvumilifu na kuboresha utendaji wa ubongo na kuacha mwili ukiwa na afya njema na akili iliopumzika hasa baada ya kazi ngumu.

Naam, mimi hupenda sana kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu ni muhimu kwa sababu kuna boresha afya ya moyo, husaidia kuthibiti uzito na kupunguza mafuta, kupunguza hatari ya mgonjwa kama kisukari na shinikizo la damu, huongeza nishati, kupunguza hisia hasi na uchovu na ni njia rahisi, bure na yenye ufanisi ya kufanya mazoezi na kuboresha ustawi wa mwili na pia akili.